Ndio mimi ninafuata matukio ya kimataifa nayapenda sana kufuatilia mambo ya kimataifa mambo ya nchi kama Amerika, nchi kama Uingereza napenda sana hii huwa nafanya sana sana mimi huwa natizama runinga za Amerika ama Uingereza kama ili BBC ama CNN na mara nyingi unapata niko mbele ya watu wengi na najua kile kinachofanyika duniani mzima sasa ndio maana napenda kufuatilia matukio ya kimataifa nakuwa na ujuzi mwingi.

Kipindi ile mimi televisheni ambayo naipenda ni ile ya vichekesho. Basi hii mimi huwa naipenda sana. Kwa sababu mimi napenda tu kucheka, napenda kufurahia. Na nionapo mtu akifanya mambo kama hayo ya kuchekesha. Huwa nafurahi, kisha nawafuatilia sana. Kipindi kingine napenda kutizama ni hivi vipindi vya wanyama. Napenda kuwatizama sana wanyama. Sababu kuna mambo mingi nasoma nikifuatilia wanyama hawa.